Unapenda kujibu swali je, unapenda kusoma maoni mtandaoni, jibu ni ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni mtandaoni yanaonyesha fikira tofauti, tofauti za watu na uelewa juu ya mada flani, kwa mfano, unaweza ukakuta kuna mada inayo husiana labda na siasa. Mada zinazo husiana na siasa ni mada mbazo zinagusa maisha ya watu moja kwa moja. Kiasi kwamba, siaasa inagusa nyanja tofauti tofauti za maisha na kuzingatia katika sekta ya afya, elimu, michezo, nishati na vitu vingine tofauti. Kwa hivyo, maoni mtandaoni napenda kuyasoma kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu yanagusia imani za watu, yana gusa mahitaji muhimu ya watu lakini pia yanagusa kila sekta ambazo hunihusisha mimi moja kwa moja wapendwa wangu. Au jamii inayo nizunguka kwa ujumla lakini pia wakati mwingine maoni yanasaidia kujenga na kupanua uelewa wa mtu juu ya kitu mfulani kwa mfano maoni juu ya teknolojia bitcoin lakini pia juu ya rim kwa mfano bitcoin labda juu maswala juu ya uwekezaji katika nchi flani labda imetokea hivi kwa hiyo watu watotoa maoni yao labda inausiana na njinsi ambavyo watu wanatazama icho kitu ambacho kinazungumziwa lakini pia watu watazungumzia juu ya uwepo mafanikio kuhusu hicho kitu changamoto na madhara pia ambayo yanatokana na hicho kitu kwa mfano bitcoin lakini pia watu ambao wamefanikiwa katika hicho kitu katika bitcoin watu ambao wame kushindwa na watu ambao wamewahi kufanikiwa umuhimu wa bitcoin kwenye uchumi na kwenye mazingira namna ya kufanya miamala kwa hivyo vyote bitcoin kwa hivyo maoni ya mtandaoni yanaweza kuzungumzia mimi nimechagua bitcoin lakini yanaweza yakawa ni juu ya kitu flani lakini yanaweza yakawa ni juu ya michezo na hivyo ambavyo ukizingatia michezo nayo inagusa inagusa sehemu kubwa ya watu katika jamii kwa sababu huwa inafurahisha inangamsha inajenga mwili na kujenga uhusiano kati ya watu katika jamii. Kwa hivyo, maoni mtandaoni, hua wanapenda kusoma sana kwa sababu ya vitu kama hivyo, lakini pia kujua watu wanawaza nini, ni vitu gani vimetukoe katika watu, watu wana mitazamo gani juu ya kitu fulani, ambacho kinaweza kikawa muhimu, kinagusa labda siasa, uchaguzi, majanga mbali, mbali ambayo yametokea watu wanatazamiaji, vitu ambavyo wanaviona kwenye mazingira vitu ambavyo wanavisikia sehemu tofauti tofauti kwa sababu ni ngumu kwa mimi kuwepo eneo fulani katika jamii yoyote kwa hii kwa mfano mimi nilipo hapa Tanzania mtu mwingine anaweza akawa Marekani akawa ufaransa kwahiyo yeye kitu ambacho amekiona anaweza akakiweka mtandaoni sasa watu wakaanza kutoa maoni tofauti tofauti kuhusiana na hicho kitu kwa hivyo mimi napata kujua kwamba kitu fulani kimetokea lakini pia watu wanakitazamaje hicho kitu. Wanawaza kufanya nini, kuhusiana na hicho kitu. Kuna umuhimu gani wa hicho kitu au kuna hasara gani au nini chanzo. Kwa hivyo maoni, mtandaoni nayapenda sana kwa sababu pia yanani habarisha, yananiyenga, yananipa motisha wakati mwingine. Maoni mtandaoni yanaweza kukubadilisha hata namna ambayo unaweza. Namna ambavyo unaweza kutengeneza na kuhifadhi na kujenga vitu muhimu kwenye maisha yako. Kwa hivyo, hasa hasa maoni ya motisha, kuna maoni ya kukatisha tamaa, kuna maoni ya namna mbavo vitu vinafanyika au vina takiwa kufanyika kwenye jami. Kwa hivyo maoni, nayapenda napenda kuyasoma kwasabu yana nijenga na kunimarisha zaidi na zaidi.

Napumzika kwa kuoga na kuwasiriana na baadhi ya ndugu na marafiki ambao ninajua wananipa matumaini makubwa. Wananiuriza kuhusu jinsi dunia inapoenda. Wananipa motisha juu ya vitu gani ambavyo vinatakiwa vimeenderea katika familia zao. Katika jamii zao, maeneo yao ya kazi. Lakini pia nawasiriana na watu tofauti tofauti pare ambapo unajikuta sina fulaha huwa naingia katika mtandao wa kijamii. Kwa mfano tiktok au facebook au whatsapp starters na reels, instagram reels kuangaria. Namna ambavyo mambo yametukia. Namna ambavyo nitawaweza kutabasamu. Kwa style hiyo najikuta nimepumzika. Na kurelax mwiri wangu na kuupumzisha mwili wangu na kuuweka sawa ila tofauti na hicho natembea hapa na pare kuzunguka mazingila hili kufahamu ni vitu gani ambavyo, vipo ni vitu gani vinaendelea, mimea inavyostawi, udongo, wadudu, ndege, wa pembeni wanakuwepo kwenye mazingila kuangaria kusikiriza baadhi ya sauti za asiri kwenye mazingira ambazo hizo sauti nazo zinani jenga kwa namna moja au nyingine lakini pia kuendeleza na kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo havichoshi ili kufanya akili yangu irudi katika nari ya kawaida wakati huo huo huwa napenderea kuenda sehemu yenye maji hapa hapa kwenye mazingira baada ya siku ndefu nikiangaria jinsi maji yanavodondoka na kupata fikra za asili juu ya uumbaji wa urimwengu huu na watafuta au kurudia baadhi ya vita ambavyo vinanipa matumaini na kunijenga namna ambavyo na maisha yanaenda na uharisia wa maisha ulivyo pia napumzika kwa kuangaria zikiwa ni siku ya kazi napumzika kwa kuangaria vitu muhim kwenye na niti kwenye sehemu yangu ya marengo vitu ambavyo ni muhimu na na jinzi nitakavyovikamirisha wakati huo nimepumzika niweze kusikiriza mziki lakini mziki mziki wa taratibu mwondoko wa taratibu ambao utani utaniletea utafanya ubongo wangu kuweza kutulia na kupoa. Wakati huo huo nitachukua na vyakura ambavyo ninavihitaji na ninavipenderea kwenye maisha yangu. Ntakula huku nikiwasiana na marafiki au wapendwa ambao wanaweza kawa karibu kwenye mazingira. Ili tuweze kubadilishana mawazo. Baada ya hapo nitasinzia kwa mda usiopungua dakika kumi na tano mpaka risari moja ili kurudisha mwiri wangu katika usawa. Wakati huo nikiusubiria usiku ili nipumzike lasmi kwa kutizizizia. Lakini pia mahitaji yote lakini changamoto zote ambazo zinakuwepo kwenye mazingila ambazo ni zinaeza kunipelekea mimi kuchoka zaidi huwa nazikwepa. Na shughuri zote huku nikitembea tembea au kucheza na watoto ili kuimarisha na kufundisha na kuimarisha na niti fikra zao juu ya fitu frani ambavyo kwao ni muhimu sana katika ukuwaji.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu ni sehemu mzuri ya kutunza kumbu kumbu. Lakini picha ni ninapenda kwa sababu ni sehemu ni namna ya kipekee ambayo inaeza ikakuonyesha wewe, unaonekanaji. Sio kwako tu, lakini pia kwa watu ambao wataitazama ile picha. Iwapo utaiweka mtandaoni picha itakupa maoni tofauti tofauti juu ya watu. Lakini mazingira ambayo unaishi picha inasaidia kufahamu mtu ambaye yuko maali frani. Kuonesha kwamba ni kweri huko maalifrani kwa hivyo napenda kupiga picha kwa sababu inaweza kunipa umuhimu unaweza kunipa ushaidi wa hakika kwamba kitu frani ni navyo kifikitia ni kweri kipo hivyo ujambo fulani ninaro iwaza iko hivyo. Napenda kupiga picha kwa sababu ni kumbu kumbu nzuri. Katika nyakati tofauti vitu vingine vinaweza kubadilika. Maandishi yenaweza yaneeza yasioneshe hisia. Tofauti au mwonekano wa mtu. Hata kama unakua na mwana umuane. Lakini picha Inatunza Inaweka kumbu kumbu halisi ya namna ambavo mimi naonekana lakini napenda kupiga picha pia kwa ajiri kwa sababu ya biashara na maswara mengine ambayo yanagusa yananigusa mi moya kwa moya yanagusa kile kitu ambacho nime kipiga picha napenda kupiga picha kwa sababu picha kwa urimwengu wa sasa hivi ni jambo muhimu ni nanirini chombo mi muimu ambacho watu kina watumia kujengea vipato. Labda wakipiga picha ya bidhaa labda mimi nikipiga picha ya bidhaa Nikaituma Mutandaoni watu wakaione hiyo bidhaa. Wataipenda kwa hivyo napenda kupiga picha. Na sehemu kubwa ya kipato ambacho nimewai kutengeneza mtandaoni kimetegimeana na mimi kupigia picha kwa hivyo napenda sana kupigia picha. Hata kama siyo za matumizi ya biashara. Lakini pia kwa ajiri ya matumizi yangu. Mimi binahafisi ambayo yanaweza kunifaa mimi baadaye hau watoto wangu, hau hata kizazi kijacho lakini pia kutokana na kuboreka kwa mifumo ya teknolojia mifumo ya teknolojia ya kuboreka imetengeneza mbitu imetengeneza umuhimu kubwa sana lakini imetengeneza fulsa kwa hivyo napenda kupige picha kwa zababu nifulsa kubwa sana katika kutengeneza kipato. Na katika kuimarisha uhusiano na jamii. Napenda kupiga picha kwa sababu zinaweka kumbu kumbu za namna na hatua tofauti tofauti. Ukilinganisha na aina nyingine ya kutunza kumbu kumbu. Napenda kupigia picha kwa sababu ni njia nzuri sana ya kuwasiliana. Na mtu mwingine. Kuhusana na maswara muhimu yanayohitaji uwaminifu. Napenda kupiga picha. Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu inanijenga na kunipa matumaini Kira ninapoitazama ikiwa nia sula yangu au ju ya kitu frani. Lakini inakupa mwanga. Na inakupa nafasi ya kukikumbuka. Au angaria vitu tofauti na kumbukumbu tofauti za vitu kipitia picha ambazo ulizifadhi au ulizipiga kipindi frani ambazo ulipitia hali frani. Kuwa itakusaidia kukumbuka kwamba kitu frani kilikuwa hivi ilikuwa tarehe frani kwa hiyo kwa namna hiyo napenda picha kwa sababu ni kiungo muhimu sana katika kuifadhi kumbu kumbu zangu muhimu sana.

Napenda kucheza na kusikiliza naamini na kutazama mchezo kwa pamoja. Napenda kucheza na kutazama michezo kwa pamoja. Kucheza napenda kucheza kwa sababu inachangamsha mwili moja kwa moja. Lakini napenda kutazama michezo kwa sababu inanipa picha halisi. Pale ambapo ninakuwa ninacheza ninaja ninajifunza kutokana na yule ambaye mtu flani alikuwa anacheza. Nina ninaangalia mbinu ambazo anatumia aina ya aina ya namna ya mbinu namna ambapo anafanya ili kufanikiwa. Katika michezo especially mpira wa sasa mpira wa miguu. Kwa hivo napenda kucheza. Mpira wa miguu lakini pia napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu lakini pia na aina michezo mingine kama basketball. Mpira wa kikapu. Kwa sababu na ni kucheza inanihusisha mimi moja kwa moja lakini kutazama, michezo mimi ninahusika katika sehemu ndogo kwa hivyo, ninapenda kucheza zaidi kwa sababu inani ina faida nyingi zaidi kwangu kwa wakati huo huo naburudika wakati huo huo ninajifunza na wakati huo huo nina ninashirikiana na watu kwaiyo ninakuwa sehemu asilimia kubwa sehemu ya ushiriki tofauti na kuangalia kuangalia sishiriki mimi naangalia kile ambacho tayari kimekamilishwa au tayari tukio ripo kwaiyo kutazama napenda kutazama pale ambapo mimi nimechoka au siwezi kuhusika moja kwa moja lakini ninapenda zaidi kucheza ili kuimarisha afya ya mwili kwa sababu mwili ukishakuwa sawa na afya ya akili pia baada ya hapo inakuwa ni rahisi. Inakuwa ni rahisi kujenga. Inakua ni rahisi kufanya na vitu vingine kwa kwa ufanisi zaidi na napenda kutazama michezo. Kwa sababu inakuwa ni sehemu ya hadithi kwa watu wengine tunavyokutana utani. Ushirikiano, muda mrefu wa kubadilishana mawazo na watu. Kwa sababu mtu ambaye anatazama michezo mara kwa mara atakuwa na upande, labda anaangalia mchezo flani flani kashinda au timu flani imeshinda. Kwaiyo, inakuwa ni rahisi ku ukikutana na mtu mwingine anapata kitu cha kuwasiliana nae. Tofauti na mtu ambaye hatazami amini anacheza tu, yeye hatazami. Kwa hivyo, anapenda vitu. Napenda kucheza. Napenda kucheza, lakini pia napenda kutazama michezo. Kutegemeana na mazingira na hali lakini pia na ratiba na namna ambavyo mimi ninajisikia kwa wakati huo. Kutazama michezo, huwa ina ina kusanya baadhi ya watu especially nanilii sana sana vijana. Inakusanya watu, kati sehemu flani na ambapo wanakuwa wanatazama aina flani ya mchezo. Sana sana mchezo ya mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu ambao unatazamwa na watu wengi sana. Zaidi duniani ina imeupa umaarufu mkubwa. Kwa hivyo asilimia kubwa ya wa watu hasa vijana wanatumia muda mwingi na nafasi kubwa hasa kipindi cha ligi ligi za ulaya na ligi ambazo ni za ushi zina ushindani mkubwa vijana wanatumia vijana na watu wazima wanatumia nafasi hizo katika kutazama lakini pia kukutana na watu wengine tofauti tofauti ambao hawawezi kukutana nao sehemu nyingine wanakutana katika maeneo ya kutazama mchezo na hivyo iyo ni sababu moja wapo inanifanya nitazame michezo. Au kukutana uwanjani ikiwa ni mpira wa miguu katika eneo hilo. Kwa hivyo ina ina mchezo inajenga urafiki. Lakini pia kucheza napenda napenda kucheza kwa sababu ina inagusa. Sehemu kubwa inanihusisha mimi. Hata kama sichezi ninapokuwa natazama inaniunganisha moja kwa moja mimi na ware watu ambao wapo katika eneo hilo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kifedha ili kuniwezesha kukamilisha baadhi ya malengo kwenye maisha yangu lakini kutimiza vitu muhimu au miradi muhimu ambayo inawagusa watu wengine kama kusaidia watu watoto yatima watu wenye huitaji lakini pia kuboresha huduma muhimu za jamii inayo nizunguka kwa mfano barabara lakini pia kuunganisha miundo mbinu muhimu ambayo inahitajika na baadhi ya watu kwa hivyo ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha ili niguse nafasi zote muhimu, nyanja muhimu zote kwenye maisha kwa sababu uwezo wakifedha unasaidia kutatua matatizo mengi kwenye jamii kwa asilimia kubwa. Matatizo mengi, yanayoweza kusuluhishwa kwa kutumia, pale mbapo unakuwa na uwezo wa kifedha. Kwa hivyo napenda, kuwa na uwezo wa kifedha, ili nikamilishe mahitaji yote ya muhimu ambayo, mimi binafsi yanaeza kutokea ninayahitaji au ata mtu mwingine. Katika watu ambao nakutana nao siku kwa siku niweze kuwagusa na kuwakamilishia mahitaji yao. Kwa hiyo ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha ambao, unanisaidia kutatua asilimia kubwa ya mahitaji lakini uwezo mwingine mbao ningependa kuwa nayo ni uwezo mkubwa wa kiroho, uwezo mkubwa wa kiroho utaniwezesha kusuluhisha matatizo mengine makubwa ambayo hayawezi kutatuliwa na uwezo wa kifedha. Kwa sababu asilimia kubwa ya maisha ya mwanadamu. Isipoguswa na ulimwengu wa mwili inaguzwa na ulimwengu wa roho ambayo ulimwengu wa mwili unategemea sana ulimwengu wa roho katika kufanikisha vitu karibia kwa sababu vitu vingi vinaanzia ulimwengu wa roho ndio inakuja katika ulimwengu wa mwili na nyama damu na nyama kwa hivo ningependa kuwa na uwezo wa lakini pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kiroho ili niweze kugusa mambo mengi ya muhimu kwenye mustakabali wa maisha ya wanadamu wote. Ningependa kuwa na uwezo wa kifedha kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanakutana na changamoto kutokana na uwezo mdogo wakifedha. Kwa hivo iwe ni uwekezaji, iwe ni vitu vingine ambavyo vinagusa mahitaji ya watu. Lakini pia vinagusa jamii moja kwa moja. Vinahitazi na rasilimali fedha. Kwa hivo ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha ili niweze kufanya vitu vingi na vya muhimu kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hivo ningependa kuwa na uwezo wa kifedha ili niweze kuboresha maisha ya mwanadamu sio tu maisha yangu pekee yangu. Lakini pia maisha yanayo ni gusa jamii kubwa ya watu na watu wengi kwa ujumla ningependa kuwa na uwezo wa kifedha ili niweze kufika maeneo tofauti tofauti duniani ambayo yanaweza kawa yananihitaji mimi lakini pia kwa ajili ya kujifunza kwa ajili ya kutatua changamoto mbali mbali ambazo zinaweza zikanihusisha mimi au wapendwa wangu kuwa nawezo wake feather ili pia niweze kukamilisha utukufu wa mungu. Kwa sababu watu wengi wanawezakuwa hawamjui mungu au hawajamfahamu mungu zaidi. Kwa sababu ya kupitia changamoto mbali mbali. Kwa hivyo ninapopata.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani, huwa ninaimba au kucheza. Au kuwashirikisha baada ya watu ambao wako nyumbani, furaha yangu. Nitawashirikisha kwa namna gani, itategemea. Kama tutukua kwenye mda wa kura, nitaweza kuandaa baadhi ya vitu ambavyo wao wanapenda pia ili kushiriki kwa kufanya nao wawe furaha kama mimi. Pili, ikiwa tumeshakula, tumemaliza, nitawashirikisha mziki tutaweza tukaeka mziki tukacheza au nikaimba nyimbo au aitikie au wakafanya nikafanyia vitu ambavyo wao pia wanapenda nikatapo wakafanyia vitu ambavyo hao wanapenda itawafanya nao wawe na furaha kwa hivyo tutagawa na furaha mimi nitawashirikisha furaha yangu nao wataungana na mimi tutasherekea na kufurahia kwa upendo mkubwa na hayo ndio maisha mazuri ambayo kila mtu anatamani kuwa nayo. Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani. Nawashirikisha wapendwa wangu wakiwa hapa nyumbani. Kama hawapo naeza kuwapigia simu. Niwajulishe au nitafte namna ambayo nitashare na watu wengine. Kwa hivyo furaha yangu. Ninayokuwa nayo nikiwa nyumbani huwa nawashirikisha na watu wengine ili kuwapa motisha na kuwafanya nao wawe sehemu ya maisha yangu sehemu ya furaha yangu. Pili inapotokea nina furaha huwa ninakaa sehemu nzuri zaidi ili kutafakari na kuenzi furaha hiyo kwa kuifanya izidi kudumu. Furaha ya mtu mmoja ni nzuri lakini unapomhirikisha mwenzako ikawa ya watu wawili watatu au zaidi ina ina nikama inakuwa maradufu kwa sababu wewe ambapo unapoa mwenzako akiwa na furaha na chochea. Furaha inakuwa maradufu zaidi. Kwa hivyo mimi nikiwa na furaha nyumbani. Nawashirikisha wapendwa wangu. Kwa hizo namna ambazo nimekutolea kwa mfano kucheza mziki kuwashirikisha vyakula kuwaimbia nyimbo nzuri. Lakini pia kuwaweka sehemu ambazo wao, watakuwa sehemu ya furaha yangu. Kwa hivyo, furaha yangu ninapokuwa nyumbani. Inahusisha pia watu wengi ambao watakuwepo nyumbani. Kama nitakuwepo pekee yangu. Nitatafuta namna ampapo nitawafikia. Lakini nikiwa pekee yangu na hiyo imishindikana. Basi nitafurahi na kucheza peke yangu. Zaidi huwa napenda kucheza nikiwa kwenye kioo. Nikiwa kwenye kioo kwa sababu naiona. Namwona mimi mwengine kwenye kioo kwa hivo. Naweza kucheza zaidi. Nikifurahi au nikitabasamu na vitu vingine ambavyo vinanihusu mimi Yea sana sana kucheza kwa sababu ninapokuwa nacheza huwa najiona. Iyo ndiyo furaha yangu ninapokuwa nyumbani. Lakini pia kwa majirani huwa napenda kufanya vitu ambavyo pia hata kama sio sehemu yangu lakini napenda kufanya vitu ambavyo pia na wao vitawagusa moja kwa moja na kufanya wafurahi kama mimi kwa hiyo furaha yangu nikiwa nyumbani ni furaha kwa wengi kwa hivo huwa ninafanya vitu kama hivyo kucheza kuimba lakini kuwashirikisha wapendwa wangu na manjirani sangu ikishindikana hata wanyama ambao wako wanyama au ndege ambao wanakuwa nyumbani nao wanashirikisha furaha. Kwa kuwapa wanapata vyakula ambavyo hawakustahili kupata lakini nawapa hata zaidi au nawapa vitu ambavo wanapenda au neza nikafanya vitu ambavyo nitaona wakifanya nao wanashirikiana nao. Kwa hivyo furaha yangu inazidi kudumu zaidi na zaidi. Niwapo nyumbani naporahi huwa ninaweka kumbukumbu pia ili iwe sehemu kwa mfano kupiga picha ntapiga picha ili kumbu hilo tukio lidumu. Isiwe kwa mda huo huo tu hata nyakati ambazo sitakwa na furaha nikumbuke kwamba kipindi fulani nimewahi kuwa na furaha kwa hiyo ndo maana huwa najitaidi sana kuweka kumbukumbu ya hilo tukio ili mambo mengine yaende vizuri na siku nyingine iwe ni sehemu ya iwe ni sehemu ya kumbukumbu hiyo kwamba nilifanya kitu fulani nilifanya kifrani au ilitokea hivi na hivi nikafurahi zaidi kama watu wengine au hata zaidi ya watu wengine hivyo ndivyo huwa nafurahi ninavyoku.

Unapenda kununua, ndio napenda kununua vitu mtandaoni napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu hitaji mda mwingi, haitumii mda wangu mwingi kwenda ku kufikiria. Kuamini kuuliza bei, kutafuta, kuitoa sehemu a mbayo bithaa inapatikana kuileta mpaka hapa nyumbani. Mara nyingi ninavoagiza, napenda kuagiza mtandaoni kwa sababu vitu vina letwa moja kwa moja mpaka nyumbani. Bila kutumia mda huyo wangu mwingi kwa sababu ukizingatia. Kununua vitu mtandaoni kunaokoa mda. Na muda ni rasilimali kubwa ambayo inasaidia kufanya vitu vingine vya muhimu. Badala ya kutumia huo mda ku kwenda kusafiri, kwenda sehemu husika ambako vitu vina nunuliwa wakati mwingine usizipate vitu ambavo unaitaji. Lakini kitu ambacho kinakuwa mtandaoni vinakuwa na taarifa zote zinazo husiana na bithaa husika kwa mfano rangi, uwezo, ukubwa, idadi kwa iyo napenda kununua vitu mtandaoni ingewezekana vitu vyote vikawa vina patikana mtandaoni maisha yangekuwa mazuri zaidi lakini kwa sababu haya siyo vitu vyote vina patikana mtandaoni kwa iyo inakuwa ni changamoto. Hakini mimi napenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu ya urahisi na wepesi. Lakini pia vitu vingu wakati mwingine vitu kitu unacho kinunua mtandaoni. Kinakuwa ni cha uhakika zaidi. Hakina Hakina Hakiwezi kuwa tofauti. Ni mara chache sana kukuta unavyonunua vitu mtandaoni. Bithaa kinakuwa tofauti na ile ambayo uliirenga kuipata. Kwa hivyo kununua vitu mtandaoni. Napenda sana. Njia bora zaidi kuliko ya kununua vitu moja uso kwa uso au kwenye soko kwenye soko la kawaida la bithaa halisi. Kwa hiyo napenda kununua vitu mtandaoni. Baina ya vitu ambavyo napenda kununua ni vitu au bithaa za teknolojia zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu bithaa za teknolojia hazipatikani sana. Mtaani au masokoni kwenye masoko ya kawaida. Kwa hivyo bithaa ambazo zinakuwa zimeongezewa teknolojia au bithaa za kiteknolojia au za digitari zinakuwa na ubora lakini zinakuwa na ubunifu mwingi na vitu vingi katika bithaa moja yaani vitu vingi kwa wakati mmoja tofauti na bithaa ambazo zinaweza kuwa zimetengenezwa halisia katika mazingira pamoja na kwamba changamoto ambayo tunakutana nayo kwa kununua bithaa mtandaoni inakuwa ni kukuta bithaa unatumia gharama kubwa sana kuvinunua. Tofauti na bidhaa ambazo zinapatikana kwenye mazingira au masoko ya kawaida ya mtaani. Unaeza katumia gharama ndogo lakini ukahakisha bidhaa na kuijaribu. Lakini bidhaa ya mtandaoni bithaa ya mtandaoni inakuwa na inabei ambayo ni kubwa lakini ubora wake ni wa uhakika. Hivyo ndiyo maana napenda kununua bidhaa mtandaoni. Lakini swara jingine na penda kununua bidhaa mtandaoni hasa hasa za kiteknolojia kwa sababu zinakuwa zimehakikishwa ubora. Ubora unakuwa ni wa hali ya juu sana kiwango ambacho ninafurahia kuzitumia. Hata ninajivunia lakini pia ukilinganisha bithaa za mtandaoni haziusishi moja kwa moja matumizi makubwa ya pesa. Matumizi makubwa ya pesa pesa ikiwa kwenye simu au benki yukaripia bidhaa hauigusi moja kwa moja kwa hivyo haikuumi. Wala hauoni kama umeitumia vibaya. Tofauti na pesa ambayo unakuwa umeishika mkononi yaani yaani ukienda kununua bidhaa unaweza ukaona ah umetumia hera nyingi. Lakini za mtandaoni unabonyeza batoni tu pesa inaenda. Au nakriki tu pesa inakuwa imeenda kwa hivyo hautumii. Hauoni kama umetumia hera kubwa. Umetumia hera vibaya. Lakini pia nirahisi kutraki matumizi ya pesa kwa ura.

Ndiyo, mimi napenda kupika. Napenda kupika kwa sababu ni option nzuri ambayo inapunguza gharama za kununua chakura. Lakini napenda kupika mwenyewe ili chakula ambacho nitapika kiwe cha kutosha kiweze kufaa kwa matumizi ya baadaye iwe jioni au kesho. Muda tufauti na wa sasa ambao nimeandaa chakula. Ndiyo maana napenda kupika chakula. Napenda kupika kwa sababu ya kubwa ya msingi ninapopika mwenyewe naweza kuanda kitu ambacho na chakula ambacho nakipenda. Naweza kuanda chakula ambacho kinanifaa au nakihitaji kwa wakati huo tofauti na kuenda kununua chakula. Utakuta kipo ambacho wakati mwingine ambacho wewe haukihitaji lakini nikinunua nikipika mwenyewe chakula maanake ninaanda kile ambacho ninakihitaji mimi kwa hivyo napenda kupika chakula kwa ajili ya afya yangu lakini pia kwa ajili ya furaha yangu napenda kupika ndiyo napenda kupika kwa sababu pia inarahisisha gharama inapunguza gharama lakini pia inaweza kuongeza virutubisho kwa uhakika zaidi kwamba virutubisho ambavyo nimepata vitanifaa kwenye mwili au mwili wangu unahitaji virutubisho vya aina frani. Kwa hivyo ninanunua na ninanunua chakula na kupika mwenyewe. Ninapika mwenyewe ili niongeze virutubisho vyote kwa uhakika kwa sababu chakula cha kawaida kinaweza kuwa chakula cha kununua kinaeza kuwa. Kinasemekana kiko hivyo lakini baadhi ya vitu fulani havijaongezwa kwenyehicho chakula kwa hivyo ndiyo maana napenda kupika mwenyewe ninapika mwenyewe pia kwa ajili ya usalama wa afya yangu chakula chakula cha kupika mwenyewe unaweza kusimamia na kuhakikisha mazingira na kila kitu ambacho kinahitajika kwa ajili ya chakula kipo na ni safi tofauti na vyakula vya vinavyoandaliwa sehemu ambayo haujui ambacho hakipikwi na mtu mwingine. Kinaweza kuwa siyo salama. Wakao kimeandaliwa kwa mazingira ambayo siyo rafiki. Kwa hiyo napenda kupika ili kuhakikisha usalama wa afya yangu. Napenda kupika pia ili kujaribu kuangalia kila aina ya vyakula, vipya, ambavyo au viungo ambavyo vimeandaliwa ambavyo vinaeza vikawa ni vitamu zaidi na vyakula vya kununua vyakula vya kununua mara nyingi ni mifumo ambayo imiandaliwa tu na kila aina ya vyakula havipimwi au vyakula hawaangali vyakula vipya kwa sababu wanaeza kupika vyakula vipya ambayo watu hawajavizoea au mtu havita au mtu hakijui havijui vile vyakula napenda kupika ili niweze kupika chakula ambacho niweze kupika kitu ambacho ninakihitaji lakini pia niweze kujaribu hata chakula kipya na mbinu mpya tofauti na vyakula vya kununua ambavyo mara nyingi huwa vinaandaliwa kwa mbinu ile ile au aina ile ile lakini pia vyakula huwa havibadiliki navipika mwenyewe naweza kubadilisha chakula au kile kile nikakipika kwa muundo au kwa namna tofauti na ambavyo imezoeleka au ambavyo nimezoea kupika au namna ambavyo nimeona. Kwani naangalia namna ambavyo nimeona sehemu fulani kimepikwa na mimi naenda kukipika zaidi. Pia ninaweza kuangalia hicho chakula nikaongeza na mbinu zingine za kwangu chakula kikawa kitamu zaidi. Kwa hiyo mimi napenda kupika na mapishi ya aina mapishi ambayo ninapika yanakuwa bora na mazuri zaidi ukilinganisha na mapishi mengine ya aina zingine tofauti. Kwa hiyo mimi napenda kwa.

Nina malengo ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa mapana zaidi. Nina malengo makubwa kwenye kazi yangu nayoifanya ili niongeze matokeo. Matokeo ambayo ninayopata sasa yawe makubwa zaidi ya yale ambayo nina pata sasa. Kwa hivyo nina malengo ya kuongeza kiasi cha matokeo mbayo ninayapata sasa. Lakini pia nina malengo ya kuongeza vifaa vya kazi ambavyo ni bora zaidi ya hivi navyotumia sasa. Ili kazi yangu ipate kunilea matunda makubwa zaidi. Mrengo nyingine ambalo nililo nalo kwenye kazi yangu ni kuongeza wigo. Kuongeza wigo wa maeneo ambayo ninayafanya kwa maana ninafanya kitu ambacho kina gusa, kina leta matokeo chanya kwenye maisha yangu. Kwa hivyo, ninavyo maliza kupanua wigo wa kazi yangu, baada ya hapo ninaongeza pia muda. Kwa hivyo nina malengo, ya kuongeza pia muda ambao ninafanya kazi yangu. Ili itakapo fika bada ya muda fulani tuseme mwaka mmoja niwe tayari nimepigia hatua kubwa zaidi. Kwenye iyo kazi ambayo ninaifanya lakini pia nina malengo ya kuboresha eneo langu la kazi. Katika kazi ninayoifanya kuboresha eneo langu la kazi hiIlo ni jukumu langu mwenyewe ili ninapo fanya kazi nifanye kwa kufanisi zaidi. Lakini pia niifanye kwa kufurahia. Napofanya kazi kwa kufurahia manake nitaongeza ufanisi. Lakini pia akili yangu itakuwa na utulivu zaidi. Uki linganisha na eneo mbalo ilinakua halivutii. Lakini pia mazingira haya amasishi kufanya kazi zaidi. Kwa hivyo nina malengo ya kuongeza na kuboresha eneo langu la kazi kwa kuweka vifaa ambavyo ni bora zaidi lakini pia kuongeza kila kitu ambacho nina kihitaji ambacho kina hitajika kwa ajili ya kazi kufanyika kwa ubora na usalama zaidi. Mrengo jingine kwenye kazi yangu ni kujenga mahusiano obora yangu mimi na kazi yangu. Mahusiano bora ni yapi ni namna ambayo mimi ninatimiza majukumu yangu huku nikifurahia kazi yangu kwa hivyo namna ambavyo ni ninahusiana na kazi yangu nina tegemea niiboreshe zaidi na zaidi ili niimarishe, ili niweza kuimarisha, ufanisi wangu lakini pia nina malengo ya kujipandisha mshahara na daraja nina mpango kujipandisha mshahara na daraja kama motisha, nitakapo fikia matokeo fulani matokeo, kiwango sha matokeo ambayo nitakua nimefikia ndicho ichoicho kitakacho, nita jizawadia, mshahara, wajuu zaidi ili niweze kuongeza nguvu na motisha zaidi ya kufanya kazi, mda mrefu zaidi. Kwa kadri nivyo fanikisha, lengo la kurekebisha vifaa naamini matokeo yata panda. Na matokeo yanapo panda zaidi najizawadia mshahara zaidi. Kutegemeana na matokeo hivyo ni jipa motisha ya kufanya kazi zaidi, katika ubora zaidi na matokeo ambayo ni chanya zaidi ili kujenga yanayo bora la kazi lakini kufurahia maisha lakini pia hapo mbeleni baada kuongeza mda na kupata matokeo kufikia kiwango fulani ambacho ninahitaji kwa mwaka nina malengo ya kupunguza na kupunguza muda ambao nina kaa kwa maana ni weke miundo mbinu ya kunifanya mwili wangu uwe flexible ili nisichoke zaidi.